Ushauri ningeupenda kumpa mtu mwingine ni kuchitambua kwa kuwa mvumilivu na kuendelea kujifunza bila kukata tamaa. Kila mtu haswa akona safari yake maishani na mara nyingi mafanikio hayaji kwa haraka kama tunavyo tarajia. Kila mtu ana safari yake na ni muhimu kuelewa kuwa changamoto, makosa na kuchelewa nisehemu ya mchakato na kukua si ishara ya kushindwa. Ningemshahuli mtu ajifunze kueka marengo ya muda mfupi ya muda mrefu kisha afanyie kazi hatua kwa hatua. Malengo hutua mwelekeo lakini nidhamu uthabiti ndivyo vinafvyofanya mtu afike alikotaka. Pia ni muhimu kutafuta ushauri kutoka kwa watu wengine walio bobea katika ile sekta unayotaka kuwa kwa sababu usoevu wao unaweza kukuokoa, muda na makosa mengi sana wakati unatekeleza lile jambo unalolitaka. Na zaidi ya hayo ningemshauri mtu adhamini madili kama vile wadirifu, bidii na heshima kwa wengine haswa wazee walio tutangulia. Ujuzi pia unaweza kujifunza lakini tabia njema hujengwa kwa muda na huamua jinsi watu wanavyo kuamini na kukupa fulsa katika kazi ya umaisha ya kila siku. Kuwa mtu wa kuaminika na mwenye kuajibika kunaweza fungua milango mingi kuliko kipaji peke. Hatimaye ninge mkumbusha mtu ajari afya yake ya mwili. Haswa ile akili. Kwani mafanikio hayana maana. Afya ikipotea pia kupumzika kunafanya na kufanya mazoezi. Na kujipa muda wa kutafakari. Kusaidia mtu kubaki imara na mwenye mwelekeo mzuri maishani. Kwa jumla maishani safari ndefu. Inahitaji subira, juhudi na mutazamo chanya na ukijifunza kila hatua na kuendelea mbele mafanikiwa yatakuja kwa wakati wake.